Napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu michezo ya ubao inanipatia burudani na furaha, michezo ya ubao inanipatia changamoto na inapata fikra za kimkakakati, michezo ya ubao inaweza kuchezwa na marafiki na familia hivyo ikapatia fursa ya kushirikiana, na pia michezo ya ubao inaweza kuboresha fikra na ujuzi wa kutatua matatizo.